Napenda chai kuliko kahawa huwa naandaa chai yangu wa asubuhi pindi tuu ni napo amka Napenda chai yangu ikuwe mewekwa majani yalio na tangawizi Pia napenda kunywa chai yangu nikiwa sebule tukiwa pamoja na familia yangu Wakati nikopekee yangu huwa napenda kunywa nikua katika chumba chango Baada ya kunywa chai, mimi hujihisi mwenye furaha na mwepesi wa kufanya shughuli zangu za kila siku.

Napenda harufu ya mauwa hasa mauwa ya waridi. Harufu ya hayo mauwa inapendeza inanipa utulivu na pia inanifanya niwe mwenye furaha baada ya kunusia hiyo harufu. Pili napenda harufu ya marashi hasa marashi ya sweet passion ambayo pia hunukia vizuri.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasiliano kwa uwazi na kusikiliza mawazo ya wengine. Naheshimu maoni ya kila mtu na hujitahidi kushirikiana ili kufikia malengo ya pamoja. Pia hupenda kusaidiana na wenzangu kwa sababu ushirikiano mzuri huongeza ufanisi na hujenga mazingira mazuri ya kazi.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Mimi ni mwandishi wa hadithi na msimulizi wa hadithi. Na ubunifu wangu hunisaindia kunda mawazo mapya na kuelezea hisia kwa njia ya kuvutia. Pia kama mama, ubunifu wangu unisaindia kulea na kuelekeza mtoto wangu kwanjia chanya na njia ya kipekee.

Kipawa nilicho nacho ni wandishi na usimulizi wa hadithi Nina uwezo wakubuni hadithi zenye maana, kuwasilisha ujumbe kwa ubunifu na kuwavutia wasikilizaji. Kipawa hiki hunisaindia pia katika maisha ya kila siku. Asa katika mawasiliano, kulea na kushiriki mawazo kwa njia tanya. Iki kipawa kimenifanya mimi kuwa kielelezo chema katika jamii.

La, sijawai fanikiwa kusafiri kwa ndege. Ila nina matumaini makubwa kuwa siku moja nitasafiri kwa ndege na kufanya kuwa mtindo wangu wa kila siku. Na pia niakikishe kuwa watoto wangu huwa watapata hiyo nafasi na bali si kuwa tu na tamaa ya kupanda ndege bali itakuwa kawaida yao. Huku nimezoea kusafiri kwa miguu, gari, ''bodaboda'', hizo tu.

Nakumbuka wakati mkuu wa mchezo wa besiboli, niliutazama ulikuwa finali kati ya Chicago Cups na Cleverland Indians. Kilichonifuraisha zaidi, ni jinsi mchezo ulivyokuwa mkali hadi ukaenda muda wa ziada baada ya kusimama kwa muda mfupi kutokana na mvua. Wakati huo nilihisi msisimuko mkubwa na pressure. Kwa sababu kila timu ilikuwa inapigania ushindi. Nikikumbuka tukio hilo sasa bado nahisi furaha na mshangao kwa sababu ilionyesha uvumilivu mkuu na mapambano kati ya timu mbili.

Napenda kutembea katika maeneo yenye utulivu, kama mashambani, hau vinjijni, au kwenye wanyama pori wanaishi, ambako kuna hewa safi na mazingira ya hasini kutembea sehemu kama hizo, hunisaindia kupumzika, kufikiri kwa utulivu, na kujisikia karibu na mazingira ya hasili.

Napenda kuwa mahali tulivu na pazuri kama mashambani, maeneo ya asili, misituni, mahali kama haya hunipa amani, hufungua mawazo yangu na hunisaidia kuwa na nguvu za kimwili na pia kisaikolojia. Pia napenda kuwa mahali pa kujifunza na kuunda vitu vipya ambapo huwa panachangia zaidi ubunifu wangu.

Napenda nywele zangu zikifungwa kwa mtindo unaupendeza. Pia huanatumia dawa za nywele za kisasa za kupamba nywele. Dawa hizi husaidia kudumisha umbo, kufanya nywele ziwe safi na zenye mvuto wakupendeza. Na pia zinatoalishe na unyevu unaohitajika kwa nywele kuwa na afya njema na kung'aa. Kila mtindo unapokuwa umeundwa kwa hizi dawa unonekana wakipekee na wakuvutia zaidi.

Natumia simu yangu saa nane kila siku. Natumia katika mitandao ya kijamii. Natumia kufanya kazi ambazo naeza fanya kutumia simu. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ''Techno pop 5''. Na simu imenisaidia sana katika maisha yangu. Manake imeniwezesha kufikia watu wengi waweze kujua ubunifu wangu. Na pia waweze kunifahamu mimi kibinafsi na kunifahamu pia kwa njia ya ubunifu. Nahisi muda mzuri kabisa wa kuzima simu ni muda ambao nina mtoto wangu apo karibu anaitaji kulala muda ambapo na niko kanisani ama niko shuleni sihitaji kusumbuliwa nikifundishwa na pia nikisoma na pia usiku wakati ambapo nahitaji kupumzika.

Ndio, napenda sana kujifunza historia. Nilipokuwa shuleni nilipata alama ya A katika historia. Na tangu hapo, nimeendelea kuwa mpenzi wa historia kwa ujumla. Napenda kuelewa matukio ya zamani, jinsi jamii zinavyojipanga, na jinsi historia inavyoadhiri maisha yetu ya sasa. Kujifunza historia, kunanipa mtazamo mpya na kunanitia moyo kuelewa dunia vizuri zaidi.

Natumia data, maanake inaniwezesha kununua kila siku na pia nirahisi sana kununua. Ila wifi inahitaji kumiliki kile kifaha na pia inaitaji ukue na uwezo wakulipia kila mwezi. Mara nyingine mapato haya kubali hayo hila data nirahisi sana.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kunywa chai au maji na kuzungumza na wenzangu. Hii hunisaindia kuondoa uchovu wa kazi, kurekebisha mawazo na kurudisha nguvu za mwili na akili. Mara nyingine napenda kutumia muda huo kusoma au kufikiria mambo mapya yanaweza kunisaidia kazini.

Nasherehekea mwaka mpya nikiwa na furaha mingi na nikiwa na shukran sana nikishukuru mwenyezi mungu. Mwaka ambao ni huu mwaka tuliopo umekua na changamoto mingi na kwa yote ni neema yake mungu imeniwezesha kufikia hapa. Hivyo basi sina budi ila kusema nitasherehekea mwaka wangu mpya nikiweza kukesha kuabudu na kumshukuru mungu kwa yote. Manake nilifanyiwa upasuaji na akaniwezesha kutoka katika chumba cha upasuaji nikiwa salama na baadae akaweza kunipa uponyaji.

Nasomea habari katika mitando ya kijamii kama vile uso kitabu, youtube na tiktok napenda sana uso kitabu manake nafuata vyumba vya habari na naweza kupata habari za hivi punde zinavyotokea hivyo basi naeza sema ni mahali ambapo mimi napenda sana.

Huwa nafua nguo siku sita kwa wiki. Maaake ni na mtoto mchanga wa mwaka moja na nusu. Na mtoto akiwa katika umri wake uwa mwenye michezo mingi na uwa mchanga mfu sana. Na siwezi taka kumzuia kwa michezo yake. Pasi nampea muda na wakati anacheza akijichuchafua hizo nguo inabidi nizifue ili sisiweze kuaribika.

Napenda filamu ya kusisimua, maanake huwa natukio kuu, la kutisha na la kufanya akili ifikirie sana, pia huwa na siri kuu, ambayo unifanya niweze kutazama filamu hadi mwisho, mara mingi huwa namgeuko wa mawazo, hivyo basi inanifanya nitilie maanani ninachokitazama, na mara mingi huishia na funzo pia kwa maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kuoga na maji moto, hasa wakati wa baridi au baada ya siku ndefu. Maji moto huwa inanituliza mwili na mawazo na pia inanipunguzia uchovu na maumivu ya misuli. Hunifanya nijihisi nikiwa huru na mtulivu. Ndiposa, napenda maji moto.